Kabla ya kulala. Ninaingia bafuni, naoga, baada ya kuoga, nakula, baada ya kula, napiga magoti naomba Mwenyezi Mungu, ambaye amenilinda, akanifikisha usiku huo, halafu.